Kuna mambo mengi yanayonifurahisha, lakini furaha ya kweli hutokana zaidi na vitu kidogo ambavyo mara nyingi watu hupuuza. Kwanza kabisa, kuwa na amani ya akili hunifurahisha sana. Siku nikiamka bila mzigo wa mawazo mingi, nikiwa na afya njema na moyo tulivu, hiyo pekee inanifanya nijisikie nimeshinda. Furaha si lazima iwe kitu kikubwa. Wakati mwingine, kutulia tu nakupumua bila presha. Pia ninafurahi sana ninapokuwa na watu ninaowapenda. Kukaa na familia, kuchika na marafiki, au kata mazungumzo ya kawaida yenye maana, hunipaisia ya kuwa sehemu ya kitu fulani. Najua si kila siku wa rahisi, lakini kushiriki wakati na watu wakaribu unikumbusha kuwa sipo pekee yangu katika safari ya maisha. Mafanikio madogo pio unifurahisha sana. Kufanikisha jambo nililokuwa na lipanga, atakama ni idogo, unipa motisha kubwa. Inaweza kuwa kumaliza kazi kwa wakati, kujifunza kitu kipia au kuhona maendeleo fulani binafsi. Hayo mambo hunifanya nijivunie na kunisukuma kuendelea mbele. Vile vile, napata furaha nikifanya mambo ninayoyapenda bila kulazimishwa, kwa mfano kusikiliza muziki, kutembea, au kukaa kimya ni kifikiria, wakati huo unisaidia kujiunganisha na nafsi yangu. Kwa ujumla, kinachonifurahisha sana ni usawa, amani ya ndani, watu ninaowapenda, na kuridhika na hatua ninazopiga maishani, ata kama ni pole pole.

Kwa kwaida napendelea zaidi mahali pa kimya, kimya kinanipa nafasi ya kusikia mawazo yangu mwenyewe bila kukatizwa. Nikikaa mahali palipo tulivu, na hisi akili inatulia taratibu, mawazo ya napango ya nyewe na hata maamuzi huwa raisi kufanya. Kimya kwangu si upweke, ni muda wa kujijua na kujirakebisha. Mahali pakimya hunisaidia kuzingatia zaidi Iwe ni kufanya kazi, kusoma au hata kufikiria maisha kwa ujumla Kuna haina fulani ya amani unayopata ukiwa mbali na kelele za magari, muziki, wajuu au suti nyingine za watu Unaanza kugundua vitu vidogo kama upepo, ndege au hata mapigo ya moyo wako mwenyewe iyo hunifanya nijisikie nipo hai kwa namna ya kipekee Ata hivyo, haimanishi na chukia kelele kabisa. Kuna nyakati fulani mahali pa kelele panakuwa na mvuto wake, hasa ikiwa ni kelele zenye furaha, muziki, vicheko au hata sheree. Wakati kama huo, kelele huwa ni ishara yu hai na mshikamano. Lakini hiyo iwe kwa muda tu, si hali ya kudumu. Kwa jumla, nikipewa na fasi ya kuchagua, nitaenda kwenye mahali pakimya. Ni mahali ninapopata nguvu, wazi wa mawazo na utulivu wa ndani. Baaa ya hapo, nikirudi kwenye kilele, huw atayari zaidi kuzikabili bila kuchoka haraka.

Napenda zaidi kuamka na jua kuliko kulala mapema sana. Kuna kitu ja kipekee kuhusu kuamka asubuhi mapema a anga likiwa baado tulivu na hewa ikiwa safi. Wakati huo akili huwa inajichanganyo na makelele ya siku na kila kitu kinaonekana kuwa wazi na chenye.